Napanga wiki yangu ya kazi kwa utaratibu na mpangilio mzuri ili kuhakikisha majukumu yote yanatekelezwa kwa ufanisi bila msongo wa mawazo. Kawaida, huanza kupanga wiki yangu mwishoni mwa wikendi. Hasa Jumapili jioni ambapo hukaa chini na kupitia kazi nilizokamilisha wiki iliyopita pamoja na zile ninazohitajika kufanya wiki inayofuata. Hatua hii hunisaidia kupata picha ya jumla ya majukumu yangu na kuweka malengo yanayoeleweka. Baada ya hapo, hugawanya kazi zangu kulingana na vipaumbele na muda. Kazi muhimu za dharura huwekwa mapema katika wiki. Wakati kazi zisizo na shinikizo kubwa huwekwa katikati au mwishoni mwa wiki. Natoa orodha ya kazi na ratiba kwenye simu au daftari ili kufuatila maendeleo yangu kila siku. Hii hunisaidia kukumbuka majukumu na kuthibiti muda wangu vizuri. Pia huweka muda maalum wa mapumziko kati ya kazi ili kuepuka, kuchoka, kupita kiasi. Mapumziko hunisaidia kurejesha nguvu na kuendelea kufanya kazi kwa umakini zaidi. Ikiwa kuna mabadiliko au kazi za ghafla, hujaribu kubadilika haraka bila kuvuruga mpangilio mzima wa wiki kwa ujumla, napanga wiki yangu ya kazi kwa kuweka malengo wazi, kugawa majukumu na busara na kutumia muda kwa nidhamu. Kwa nidhamu. Mpagilio huu hunisaidia kuongeza tija kupunguza msongo wa mawazo na kuhakikisha wiki yangu ya kazi inaenda vizuri na kwa ufanisi.

Ninashughulikia wateja kwa heshima, uvumilivu na umakini mkubwa kwani ninaelewa kuwa kila mteja ni muhimu na mahitaji yao yanahitaji kutimizwa kwa ufanisi kwanza napendelea kusikiliza kwa makini kila mteja kusikiliza kwa umakini mteja na kuelewa tatizo mahitaji au maoni yao kwa kufanya hivi, mteja anahisi kusikilizwa kudhaminiwa na hii ni msingi wa kutoa huduma bora kwa wakitaramu baada ya kusikiliza na nina hakikisha kuwa natoa maelezo wazi sahihi yanayo faa kwa tatizo au swali linaloulizwa hii ni pamoja na kueleza hatuwa na kufuata muda unaohitajika na matokeo yanayo tarajiwa najitahidi kuepuka maneno ya kifundi ya sio eleweka na badala yake kutumia lugha rahisi na ya kueleweka ili mteja awe na uhakika na amani ya akili zaidi ya hayo, ninashughulikia wateja kwa uvumilivu na utulivu hasa pale wanapokuwa na hisia kali na changamoto ninajua kuwa wateja wanaweza kuwa na msongo wa mawazo au wasiwasi na kwa hivyo, ni jukumu langu kuwa msuluhishaji wa amani na kiongozi wa suluhisho mara nyingi, natoa mbadala au mapendekezo ya suluhisho na kuhakikisha kila hatua inafanyika kwa wakati kwa ufanisi pia na jitahidi kushirikiana na wateja kwa njia ya heshima na ushirikiano kwa huduma bora haishi bila mawasiliana mazuri. Inaweka kipau mbele cha kuhakikisha kuwa wateja wanapata hisia za kuridhika na huduma inatolewa kwa wakati wowote napenda kuondoa usumbufu wowote unaweza kuadhiri uzoefu wao kwa kufanya hivyo, ninaunda uhusiano kwa muda mrefu na wateja ambao ni msingi wa mafanikio ya kitaaluma na ya shirika kwa ujumla kwa ujumla, nina shughulikia wateja kwa kuwasikiliza kwa umakini, kutoa maelezo kwa uwazi na kutumia uvumilivu, heshima na kuhakikisha suluhisha la haraka la tija jambo linalo endelea kuimarisha uhusiano mzuri kuridhika kwa wateja, kuongeza tija kazini.

Ninashughulikia udhaifu wangu kazini kwa njia ya kina yenye mipango na yenye lengo ya kuboresha mara kwa mara kwanza ninajitahidi kutambua udhaifu wangu kwa uwazi na kuwa mwaminifu. Hii ina maana ya kuchambua kwa makini maneno ambayo sipati matokeo bora au ninapohisi changamoto kama vile wakati mwingine kushughulikia na majukumu mengi kwa wakati mmoja. Kushindwa kusimama muda vyema au ukosefu wa ujuzi fulani na kitaaluma. Kutambua udhaifu huu ni hatua muhimu kwani huanza mchakato wa kuboresha na kuchukua hatua madhubuti. Baada ya kutambua udhaifu wangu, napanga mikakati ya hatua ya kuboresha. Kwa mfano ikiwa nimepata changamoto katika kusimama muda napanga kutumia zana za kidijitali, kalenda na orodha za kazi ili kuhakikisha kila jukumu linatimizwa kwa wakati. Ikiwa changamoto ni ujuzi ya kifundi napanga mafunzo, semina au kujifunza mtandaoni ili kuongeza ujuzi wangu hatua hizi hufanya nionekane mtaalamu anayejitahidi kila wakati na huchangia kuongeza ufanisi wangu kazini zaidi ya hapo, napendelea kutafuta maoni kutoka kwa wenzangu wa kazi na washauri wenye uzoefu, maoni haya hufungua mtazamo mpya, kunisaidia kuona sehemu ambazo singezingatia na kunipa mbinu mpya ya kushughulikia udhaifu wangu napenda kutumia maoni haya sio tu kuboresha udhaifu bali pia kuimarisha uhusiano wa timu na kuunda mazingira ya ushirikiano kazini. Pia nashughulikia udhaifu wangu kwa kujipanga na kuipa kipaumbele na kushughulikia hatua kwa hatua badala ya kujaribu kuboresha kila jambo mara moja. Nintambua ni maneno gani yanayohitaji uboreshaji na kisha kuyashughulikia hatua kwa hatua njia hii hufanya mchakato na kuboresha uwe wa kina, dhabiti na una matokeo ya kudumu kwa mustakabani ninashughulikia udhaifu wangu kazini kwa kutambua kuwa uwazi kupanga mikakati ya kuboresha na kutafuta maoni ya wengine na kushughulikia hatua kwa hatua njia hufanya niwe mfanyikazi mwenye ufanisi zaidi na anayejitahidi kila siku. Anayejua kushughulikia changamoto zake binafsi bila kuadhiri kazi ya timu au shirika.